Ninapo hitaji msaada kazini inategemea ni msaada wa aina gani. Kini kwa kawaida kwangu mimi huanzia kwa wafanya kazi wenzangu. Wale wa kiwango changu. Na wale wako kwa timu ninayofanya kazi nao kwa kuuliza msaada labda ni wa kifedha, labda ni support kwa kazi. Ama msaada wowote ule lakini inapo fikia kwamba sijapata ule msaada kwa wezangu huku chini. Mimi humwendea mkubwa wangu mwelezea nakujaribu kutafuta msaada kwake na ikizidi kwamba sija saidika naenda kwa wasimamizi wa kampuni sasa huko. Hiyo mwisho ikiwa hujapata popote pale zapo muda mwisho kutafuta msaada na huwa nasaidika. Kwa mara nyingi mimi husaidika kwa wenzangu kabla ya kuenda kwa wasimamizi wa kampuni.

Asubuhi na mapema, mimi nina amka kufanya mazoezi kidogo kutayarisha kuenda kazini. Kabla ya kuondoka, mimi hutenga dakika chache ili kuongea na watoto wangu. Kufuatilia masoma yao kiasi sababu hao pia wako tayari hiyo wakati kuenda shuleni. Jioni napotoka kazini na shinda na familia na watoto wangu. Kuwa saidia kufanya kazi ya ziada ya nyumbani tuna tazama vipindi vya televisheni pamoja. Tunakula pamoja. Na tunaomba pamoja kabla kuenda kulala Kendi mimi hutenga muda maalum kwa familia. Baada kutoka kanisani sisi huenda tunatafuta mahali tunakula lunch. Tunatulia na wakati mwingine tunakula chakula cha jioni. Narudi nyumbani kulala. Kuna ule wakati na panga. Tunaenda michezo pamoja. Ya sana sana Kuogelea. Na kila mwisho wa mwaka mimi hupanga safari ya kutali peleka familia aghalabu wiki moja kutembelea maeneo hawajawahi fika mbeleni kwa hivyo kuna ule wakati wa kazi na kuna wakati wa familia na ninachukulia familia yangu huwa ya maana sana kuliko kitu chochote kwa hivyo natafuta muda na wakati wa kushinda nao.

Changamoto nao kutana nayo kazini kuna changamoto kadhaa. Moja kuna changamoto ya mawasiliano. Mimi ninafanya kazi inchi ingine, sio inchi yangu. Na ninakotoka tunaongea kiingereza. Lakini hii nchini ninayoifanya kazi kwa sasa wao wanaongea ki Portuguese. Sasa wakiongea ki Portuguese na mimi naongea kiingereza inakuwa kuna shida kidogo ama ni vigumu kuwasiliana kikamilifu ingawaje najifunza kiportuguese. Lakini haiendi rahisi pili watu huku hawapendi kufanya kazi sana sana kazi ngumu inakuwa ni kusukumana kukwaruzana hapa na pale. Kwa sababu kuna kiwango ama ile target ya kazi tumepewa kwa siku ile kipimo lazima ifikiwe sasa lazima tusukumane ndio kazi isonge changamoto nyingine ni wafanya kazi ambao si waadilifu, si waaminifu. Ukiweka vyombo vyako vya kazi, huwa wakati mwingi unapata, vimeanza kupotea moja baada yanyingine, kwa hivyo inakuwa lazima uwqe makinifu, uchunge, vyombo zako au zipotee, kuna pia changamoto ya ulevi, watu wa huku wanapenda kunywa pombe sana. Na kuna wale wengine wajui wakati wa kazi na wakati wa kustarehe. Hii ina inaadhiri kazi na kama mimi msimamizi wa timu inakuwa changamoto kwangu kwa sababu kazi lazima kipimo yafikiwe ya kila siku. Na mmoja akiwa mlevi inakuwa changamoto kwangu kuweka nguvu bidii kufanya zaidi ili likazielea siku iwe inaweza kukamilika.

Nimewahi kufikiria kwa muda kuanzisha biashara yangu. Matumaini yangu ni kuweka pesa ninayopata katika mshahara wangu. Baada ya matumizi, kuna ile pesa nimetenga maalum ambayo natarajia ikifika kiwango ninacho hitaji, itaniwezesha kuanzisha biashara yangu. Biashara ni muhimu na ni njia mbadala ya kupata pesa ya ziada. Na ni vizuri kuwa na kazi yako kwa sababu unapoajiriwa kwa familia ama kuiuza wewe mwenyewe kwa sababu kazi ni yako. Wewe ndio msimamizi wa ile faida na hasara ni zote ni zako. Na ile bidii unaeka kwa kazi yako inakuwa ni mingi kuliko unapoajiriwa. Kwa hivyo najipanga hilo wazo la kuanzisha biashara nataka litimie kwa haraka. Kwa sababu zile fedha ambazo nimehifadhi zimekaribia kufikia ile kiwango ama kujaa ile goli nilijiwekea enye itaanzisha ile biashara ninatamani.

Wakati kuna mzongo wa kazi. Mimi ufanya juhudi na kupata watu wa vibarua wa kutusaidia ili ile kazi isonge inaekuisha kwa wakati unaofaa. Pili mimi upeana pesa ya kuwapa motisha. Wafanyikazi wenzangu katika timu ili kuongeza nguvu zaidi na kujikaza kufanya ile kazi kwa haraka na kwa kujitia nguvu zaidi ili kutimiza malengo. Tatu kuna ili kuingia kazi mapema kutoka kuchelewa ili kujaribu kupata muda wa ziada wa kufanya ile kazi mingi kuliko ku kawaida ili kutimiza ama kufikia ile wakati wa kazi kuisha. Yaani kutimiza malengo ya matarajio ya kazi kuisha kwa wakati.

Mimi hupenda kununua vitu mtandaoni. Sababu mingi inanifanya kununua vitu mtandaoni mwanzo ni rahisi na inaokoa muda na pesa. Sababu naeza nunua kutoka pahali popote nilipo wakati wowote usiku ama mchana. Na kwa sababu si sitaenda madukani ama maeneo ya kununua sitatumia gari ama nauli kuenda sababu nitaitisha pale niko na pia wakati wa kuenda sitatumia sababu mimi nikiwa nyumbani ama kazini na simu yangu naingia mtandaoni nanunua pili kuna ule uhuru ama uwezo wa kulinganisha bei. Kutoka muuzaji moja hata hadi mwingine. Kuangalia ni mgani anayeuza rahisi kidogo ama mwenye ako na toleo yaani discount. Hii inafanya kununua bidhaa rahisi kuliko kuenda madukani. Kwa sababu huna ule uwezo wa kuingia hili duka, ukaenda lingine, ukaenda lingine, ukitafuta yenye linauza kwa bei iliyo chini. Tatu kuna uwezo ukiwa mtandaoni kuona watu wanavozungumzia bidhaa fulani. Wale wateja washainunua, wanapeana, maelezo, ubora, ama ridhika kwao kwa bidhaa sa inaweza inaniwezesha kufanya uamuzi mwafaka kabla ya kununua bidhaa yoyote ile. Napiti inaniezesha kufanya uamuzi uliyo sawa ni gani ya kununua ama ni gani ya kutonunua.

Simu yangu unaitumia zaidi kwa mawasiliano na masili kwa kutuma ujumbe mfupi kwa kupiga simu moja kwa moja. Na pia kwa kutumia mitandao kama Facebook, Whatsapp, na zinginezo zing nyingi kama Messenger na X na zingine. Kwa ivo zaidi ya matumizi mengine yote ni kutumia simu yangu kwa mawasiliano. Ingawaje naitumia simu yangu kufanya utafiti, mtandaoni, kufanya ununuzi, wa bidhaa, mtandaoni, kusoma na kusikiza habari. Kutazama vipindi na sinema na video fupi fupi ya muhimu zaidi ni mawasiliano.

Mimi hufua nguo zangu mara mbili kwa wiki kwa sababu nguo zangu hupata kuchafuka sana kulingana na yale mazingira ya kazi. Inabidi sasa kuwa na hali ya kufua mara mbili kwa wiki ndio nipate nguo za kuvaa. Kazi yetu ni ya kuenda nje si ya ofisini. Kwa hivo inabidi kufanya usafi, ama ufuaji wa nguo na kupiga pasi mara mbili kwa wiki.

Mimi hufanya marafiki wapya kwa njia mingi kuna wale sisi hukutana kazini sababu kazi yetu ni ya kusafiri hapa na pale. Nakutana na marafiki wapya. Mimi hukutana na marafiki ama kutengeneza marafiki wapya wengine. Pale tunapo enda kustarehe na wenzangu unafanya kazi hupatana na marafiki. Saa ingine mimi hupatana na marafiki kanisani. Hata katika magari ya uma ama stage ninapo safiri.

Mimi utazama video zangu mtandaoni nikitumia tiktok zile video fupi fupi na ninatazama zingine kwa youtube lakini sinema refu mimi utumia snap tube sababu ya snap tube akuna matangazo ya biashara mengi ambayo yanakatiza sinema ama video.

Mimi napenda kusoma vitabu vya kifedha and financial books. Zenye zinashughulikia mambo ya fedha, mambo ya kibiashara, na mambo ya uchumi kwa jumla sababu ninataka. Kwa wakati nipate kufungua biashara yangu. Kwa hivyo natafuta mbinu maafaka ya kuanzisha na kujaribu kuelewa maswala ya kifedha zaidi kabla ya kufikia. Kwa wakati wa kufungua biashara yangu.

Kazi ya nyumbani ambayo sipendi kabisa ni ile ya kupanguza nyumba sakafu na kuosha vyombo. Hiyo ni kazi iliyo ngumu kwangu na inipa changamoto kwa hivyo sipendi sana pia kupiga nguo pasi.

Mimi upenda kuenda madukani wakati wa wikendi kwa sababu ndio wakati niko na muda wa bure ufatia kwamba jumatatu mpaka ijumaa niko kazini. Na sababu ingine inayonifanya niende madukani wikendi ni kwa sababu uwa wakati mwingi wa wikendi kuna punguso ama kuna kuwa na offers za wikendi. Kwa hivyo hiyo ndiyo wakati mwafaka kwangu kuenda kufanya manunuzi madukani.

Ningependa kupea ushauri mtu anayeanza kazi ni kwamba akuwe mwadrifu na mwaminifu. Chunga mipaka yako na kuwa na heshima kwa kila mtu mkubwa ama mdogo. Jiunganishe na wengine na si kujisikia duni ama bora zaidi. Na si kila mtu kazini ni rafiki. Wengine wana mambo yao. Kwa hivyo fanya kazi yako inavyofaa. Fanya kazi yako na wakati unaofaa. Najenga uaminifu wako kwa kuwa mtu mwasi na kuwa mwepesi kusoma mambo mageni na kuchukulia mabadiliko yanapokuja kwa uzuri.

Wakati wa wasiwasi, mimi hujituliza na kupowa pahali nipo na kujikusanya, kujitambua. Huwa wakati huo mimi husikiza muziki ambao unatuliza mawazo na kulainisisha msongo wa mawazo. Ama wakati mwingine niende katika bustani, nitembee ndani ya maua, nikifurahia mandhari na harufu tamu ya maua. Na kisha akili zinatulia roho inarudi kawaida.

Kila asubuhi kabla ya kuanza kazi yoyote ile ni kuhakikisha vyombo na bidhaa zote za kazi ziko sawa. Yaani nazikagua kuhakikisha ziko ubora wake wa kufanya kazi. Kisha kuhakikisha kila mmoja katika timu yangu ako salama, wa afya na si mlevi ama hatumii madawa yeyote. Kisha kupeana maelekezo na maagizo ya kazi ya siku, na kuanzisha kazi.

Kwa siku nyingi mimi hutembea kuenda kazini ili ikiwa ni kama kufanya mazoezi. Lakini inapo kuwa kunahitaji la kuwa kazini haraka ama kuenda mapema zaidi ya kawaida mimi hutumia gari. Lakini hupendelea mimi hupendelea kutembea ikiwa njia moja wapo ya kufanya mazoezi.